Nimewai kufanya kitendo cha wema kwa kumsaidia jirani aliyekuwa mgonjwa. Nilimununulia chakula na dawa. Pia nilimsaidia kufanya usafi nyumbani. Kitendo hicho kilinifundisha huruma na uwajibikaji. Nilijisikia furaha na amani moyoni. Wema hunijengea utu kunikumbusha ubinadamu na kunipa maana ya kuishi pamoja kwa upendo. Kitendo kidogo huleta matumaini makubwa.

Inaboresha mchakato ya kazi kwa kuchambua hatua zote kwa makini, hutambua sehemu zinazopoteza muda, huboresha mawasiliano kati ya wahusika, kutumia teknolojia kurahisisha kazi, pia kukusanya maoni ya wezangu, huweka malengo wazi na ratiba, huboresha ufuatiliaji wa matokeo, kufanya hivyo huongeza ufanisi, hupunguza makosa, hujenga uwajibikaji, husaidia kazi kukamilika kwa wakati, huboresha ubora wa matokeo, hujengea mazingira bora ya kazi.

Nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa mara chache katika maisha yangu. Nilifurahia kuona kazi za uchoraji, uchongaji na picha. Maonyesho yalinifundisha ubunifu, historia na mitazamo tofauti. Nilijisikia kuvutiwa, kutulia na kuheshimu wasanii. Nilitembea polepole nikitafakari ujumbe wa kazi. Uzoefu huo uliongeza maarifa yangu na mapenzi ya sanaa. Ningependa kuhudhuria tena ili kujifunza zaidi. Pia husaidia kuunga mkona wasani na tamaduni za jamii na kunipa muskumo wa ubunifu binafsi katika maisha yangu.

Ninakumbuka wakati mkuu wa mpira wa besiboli niliyouona ambapo timu marufu ya jiji kubwa ilicheza dhidi ya timu kongwe kutoka jiji jingine katika mechi ya ushindani mkali sana. Wakati mpigaji alipopiga mpira wa mwisho, ulioruka nje ya uwanja kwa mshangao mkubwa wa mashabiki wote. Nilihisi furaha kali msisimko na mshikamano. Na ninapofikiria leo bado nahisi heshima kwa mchezo huo. Na kumbukumbu hii hunipa msukumo wa kuthamini michezo ya pamoja ndaima.

Napenda mikutano yenye mpangilio mzuri inayoheshimu muda wa kila mshiriki na kutoa nafasi ya mazungumzo ya wazi zenye lengo. Mikutano hiyo inapokuwa tulivu bila makelele hunisaidia kuchangia mawazo kwa ufasaha. Pia napendelea mikutano inayohimiza ushirikiano uwazi wa maoni na maamuzi yanayotekelezeka. Hali ya heshima na kusikilizana hunifanya ni jihisi kuthaminiwa na kushiriki kwa moyo.

Ninapendelea kufanya kazi na timu ya mbali kwa kuzingatia mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara kupitia njia za kidigitali. Zinazoruhusu kila mshiriki kushiriki mawazo yake kwa uhuru. Kila mmoje hupata nafasi ya kueleza malengo na changamoto. Napanga ratiba za kazi kwa makini kuhakikisha kila kazi inakamilika kwa wakati. Pia ninahakikisha kuna uwazi katika maamuzi na mshikamano kati ya wanatimu. Nikihakikisha kila mtu anahisi kuthaminiwa na sehemu ya mafanikio ya pamoja. Uhusiano wa heshima na ushirikiano ni msingi wa kila muradi.

Wakati wa wasiwasi, napumzika kidogo nikitafuta nafasi tulivu ili kupunguza msongo wa mawazo na kuona hali kwa uwazi zaidi. Mara nyingi ninaandika mawazo yangu kwenye karatasi au kwenye kumbukumbu ya simu ili kuyapanga kwa utaratibu. Pia, napiga pumzi kwa kina na kufanya mazoezi madogo ya kutulia mwili na akili. Kwa njia hii nashughulikia hofu au mashaka kwa utulivu nikihakikisha kuwa mawazo yangu hayachanganyiki na asia hisia kali na ninaleta uwelewa na mwelekeo mzuri katika kufanya maamuzi sahihi. Hatimaye kuzungumza na mtu ninaye muamini kunanisaidia kutambua tatizo kwa kina na kupunguza wasiwasi.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shughuli zinazo tuleta pamoja kama kuzungumza kwa utulivu kushirikiana chakula na kusherehekea matukio madogo ya kila siku. Pia hufurahia kusikiliza hadithi zao na kubadilishana mawazo kwa heshima. Muda huo hunijenga kihisia, hunipa faraja na huimarisha uhusiana wetu kwa njia ya upendo na mshikamano.

Naanda ripoti za kazi kwa kuanza kukusanya tarifa zote muhimu kwa uangalifu, kisha kuzipanga kwa mpangilio wa mandingi unaoeleweka, nikizingatia mada kuu na dhana zinazohusiana. Kisha kuandika kwa maneno yaliyo wazi sahihi na kueleweka nikihakikisha kila kipengele kinaelezea maana yake nikitumia vichwa vidogo aya zilizo sambamba na mifano inazosaidia kuelewa tarifa hatimaye, nakagua ripoti mara kadhaa kuhakikisha hakuna makosa ya kisarufi au kihisabati. Na kila tarifa inawasilishwa kwa uwazi. Ili ripoti iwe lenye tija isomeke kwa urahisi na itimize lengo lake kikamilifu.

Tabia inayonichukiza zaidi ni unyenyekevu mdogo na kutoheshimu muda wa wengine. Kwani hunisumbua na kupunguza ufanisi katika mawasiliano na kazi. Pia tabia ya kusema maneno zasio ya kweli au kubadilisha ukweli unichosha. Usababisha kutokuwa na imani na kuondoa mshikamano wa heshima. Ninalenga kuepuka migongano kutokana na tabia hizo lakini bado uzunguka mawazo yangu mara nyingi nikijaribu kuelewa sababu za mtu kwa subira. Atimaye tabia hizi hunifanya nitake uadilifu, uwazi na eshima zaidi katika uhusiano wangu wa kila siku na watu wanaonizunguka.

Ndiyo, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri, harufu ya kuvutia na faida nyingi kiafya zinazo saidia kudumisha afya bora ya mwili na akili. Kutoa protini muhimu na mafuta yenye faida, huku pia nikipata furaha na kuridhika nikikila samaki waliopikwa kwa viungo vinavyoongeza ladha, rangi na harufu nzuri, jambo linalofanya kila mlo kuwa wa kipeke na kukidhi hisia zangu za kirejeleo cha chakula.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuzingatia vipaumbele muhimu nikigawa kila siku kwa kazi zinazo hitajika kufanya kufanywa muda wa mkutano na vipindi vya kupumzika. Kila kazi hupangwa kwa utaratibu na mantiki ili kuhakikisha kila kipengele kina kamilika kwa wakati. Pia, ninaweka muda wa dharura kwa kazi zisizo tarajiwa. Napenda kuanza wiki kwa kupanga malengo yanayoweza kufanikishwa. Nikihakikisha kila shughuli ina muda wake maalum na nakagua mwishoni mwa wiki ili kuona mafanikio na maeneo yanayohitaji kuboreshwa. Hii hufanya siku zangu za kazi kuwa na mpangilio tija na usawa katika kati ya kazi na faraga.

Mi nashungulikia udhaifu wangu kazini kwa kutambua maeneo ninaloitaji kuboresha. Kisha kuandaa mpango wa atua za kujifunza na kuboresha ujuzi uo kwa uangalifu. Mara nyingi ufanya mazoezi ya kujitegemea, kusoma na kuuliza ushauri kwa wafanya kazi wazoefu. Pia napanga muda wa kujitathmini mara kwa mara ili kuona maendeleo na kurekebisha mikakati inaloitajika. Kwa kufanya hivyo, inajenga uwezo wangu, inalinda ufanisi wakazi na kuimarisha uhusiano na wenzangu. Atimae, ninajifunza kuwa uthaifu si kosa bali ni fursa ya kukuwa na kuwa bora zaidi kazini kila wa siku.

Mara nyingi wikendi napenda kutumia muda kwa shuguli zinazo ni peusha msongo wa mawazo na kunifanya njihisi utulivu kama kupumzika nyumbani kusoma vitabu vya burudani au elimu na kushirikiana na familia au marafiki kwa shuguli za amani. Pia, napenda kufanya mazoezi madogo au kutembea nje kupata hewa safi, huku nikipumzika na kufuraia mandhari ya asili. Mara nyingi, napanga shuguli ndogo za kupanga maisha yangu ya wiki ijayo, nikiakikisha kila kitu kiko katika mpangilio mzuri. Hii ufanya weekendi zangu kuwa za kutulia, zenye furaha na kunipa nguvu ya kuanza wiki mpya kwa moyo safi na uthabiti.

Ndiyo, napenda kutumia video katika mawasiliano kwa sababu hufanya mazungumuzo kuwa ya moja kwa moja na zenye hisia, huku ikirahisisha kuelewa kauli, ishara za uso na hisia za mshiriki. Video pia hufanya mikutano ya kazi au ya kifamilia kuwa ya karibu zaidi nikiona maelezo za kila mtu kwa uwazi pia video hufanya maelezo kuwa rahisi kueleweka kuliko maandishi peke na husaidia kushirikiana mawazo kwa ufanisi. Kwa kutumia video, ninaweza kushirikiana kwa haraka, kutoa maoni na kuhakikisha kila mtu anahusishwa kikamilifu katika mawasiliano ya kikazi au ya jamii.

Napenda kusafiri nikitumia GPS kwa sababu hunipa maelezo ya haraka na sahihi. Ata hivyo, ramani za karatasi hunivutia kwa kunisaidia kuelewa eneo kwa upana. Mara nyingi nachanganya vyote viwili GPS uniongoza njiani. Ramani hunisaidia kupanga safari mapema kwa utulivu na uelewa mzuri. Hii hunifanya nijisikie salama mwenye uhakika katika kila safari ninazofanya pekee kabisa sasa.

Ndiyo, niliwahi kujifunza kupiga gitaa mara nyingi kwa muda wa kujitolea nikijifunza kodi mbalimbali, mbinu za kupiga muziki tofauti na kurudia nyimbo rahisi hadi nikaanza kuweza kuunda midundo yangu. Kupiga gitaa kunanifanya nijihisi mtulivu, hunisaidia kuonyesha hisia zangu kwa njia ya muziki na kuniletea furaha kubwa. Mara nyingi nacheza nikiwa peke yangu au kushirikiano na marafiki, huku nikiboreshe ustadi wangu hatua kwa hatua. Kupiga gitaa pia kuna nifundisha subira, nidhamu na ujasiri wa kujaribu mbinu mpya kila wakati.

Siku ya leo inaweza kuwa fulsa nzuri ya kuanza kwa mikakati mipya ya kuboresha maisha yako kiakili, kimwili na kihisia ukizingatia kufanya mazoezi madogo, kupanga kazi zako kwa ufanisi, kuwasiliana na marafiki na kutafakari mambo unadhoza shukuru kwa utulivu.

Kila mwaka mpya ninaukaribisha kwa kupanga sherehe ndogo nyumbani naanza kwa kusafisha chumba changu vizuri. Baada ya hapo nakaribisha familia na marafiki. Tunacheka pamoja kula chakula kizuri na kushirikiana mawazo mazuri nafurahia kuandika malengo yangu mapya na kutafakari yaliyopita.

Siishi tena mahali nilipozaliwa. Nilihamia eneo lingine kwa sababu ya kazi na fulza za maenda leo. Ata hivyo, bado narudi mara kwa mara kuwatembelea familia yangu. Mahali nilipozaliwa panabaki kuwa na nafasi kubwa moyoni mwangu. Linanikumbusha utoto, historia na maadili niliolelewa nayo tangu miaka ya awali.

Ninapenda kuangalia nyota wakati wa usiku tulivu, hunifanya nihisi utulivu wa ndani, huamsha tafakari kuhusu maisha ya na ulimwengu. Mara nyingi nafanya hivyo ni kiwa peke yangu. Nyota hunikumbusha ndoto zangu, matumaini yangu na umuhimu wa kuwa na subira kila siku. Hali hii hunipa amani ya kudumu.

Ninatamani kufikia kiwango cha juu katika kazi zangu. Nataka kuwa mutaalamu anayetambulika kwa uwadilifu na ubora. Pia nalenga kuchangia jamii kupitia maarifa yangu. Kufikia hapo kutanipa kuridhika binafsi utafiti wa kifedha na fursa za kuendeleza wengine kwa bidii, uvumilivu na maamuzi zenye mwelekeo sahihi muda.

Mara nyingi ninapenda kufuata mfereji wa habari. Hubeba taarifa za kisasa kuhusu maswala ya ndani na kimataifa. Pia hunipa mawazo mapya ya kuendeleza marifa yangu. Mara nyingine huangalia vipindi vya elimu vinavyoongeza ufahamu. Mfereji huu hunisaidia kubaki na habari, kufanya maamuzi sahihi na kuelewa dunia kwa undani zaidi.

Kila asubuhi ninaamka saa sita, nikiwa na hisia za utulivu na matumaini. Kwanza hugawa muda wa kuoga na kusafisha meno vizuri. Baada yake, huandaa kiamsha kinywa chenye virutubishi. Natafuta muda wa kutafakari na kupanga siku. Kabla ya kuondoka nahakikisha nyumba imepangwa vizuri. Asubuhi zangu hunipa nguvu na utulivu wa kiakili kwa siku nzima.

Ndiyo, mara nyingi nasoma gazeti kila asubuhi, hupata habari mpya za ndani na kimataifa, zinazoongeza ufahamu wangu kuhusu jamii na dunia. Nasoma makala mbalimbali ikiwemo siasa, afya na teknolojia. Gazeti hunisaidia kuwa na maoni sahihi, kufanya maamuzi bora na kuendeleza maarifa yangu kwa kina.

Ndiyo, napenda hesabu kwa kiwango fulani. Hunifanya nitumie akili kwa umakini na nidhamu. Husaidia kukuza uwezo wa kufikiria kimantiki. Ingawa wakati mwingine ni changamoto, hunipa kuridhika ninapopata suluhisho sahihi. Hesabu hunifundisha subira, umakini na utabidi katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa mara kwa mara, hunipa nguvu na hunisaidia kuhisi afya bora mwilini. Maziwa ni sehemu muhimu ya lishe yangu ya kila siku, na ya pendelea asubuhi kwa sababu hunifanya nijisikie tayari kuanza siku. Kunywa maziwa hunipa utulivu na kuridhika kibinafsi.

Nimejifunza kuwa uvumilivu ni msingi wa mafanikio. Maisha yanachangamoto nyingi zisizo tarajiwa, hivyo subira na busara uboresha maamuzi. Pia nimejifunza kuwa kushirikiana na wengine kunaleta matokeo mbora. Kujua kuthamini muda, kujifunza kutokana na makosa, na kuwa na shukurani ufanya maisha kuwa lenye maana zaidi.

Mara nyingi ninaenda hospitali mara chacha kwa mwaka, mara moja au mbili tu kwa mchunguzi wa kawaida. Hii husaidia kuhakisha afya yangu ipo vizuri. Wakati mwingine, ninaenda pia kwa ajili ya chanjo au vipimo maalum. Ninajitahidi kuwa makini na afya yangu kila wakati. Kila ziara hunisaidia kudumisha hali bora ya mwili na akili.

Mimi binafsi napendelea suruali zaidi ya sketi kwa sababu ni rahisi kuvaa na inafaa katika hali mbalimbali. Suruali hunipa uhuru wa mwendo na hunifanya nijisikie uhuru bila vizuizi. Pia napenda suruali zinazopendana na vyatu, vyangu na nguo zingine. Sketi ninaipenda mara chache kwa hafla maalum. Uraibu wangu ni kutumia suruali kwa shughuli za kila siku, ikiongeza urahisi, starehe na mtindo mzuri.

Sera muhimu katika kampuni ni ile inayolenga usawa na heshima kwa wote. Hii inajumuisha malipo sawa, fulsa sawa za maendeleo na mazingira salama ya kazi. Pia sera ya uwazi inaakikisha mawasiliano sahihi. Sera za maadili uwajibikaji na uwendelefu pia ni muhimu. Kambuni inayotekeleza sera hizi, inachangia motisha ya wafanya kazi, ufanisi wa kazi na heshima kwa jamii kwa ujumla.

Napenda kula mboga mbalimbali zinazo tolewa kwa usafi na latha nzuri. Mboga kama sukuma wiki, mchicha, karoti na kambichi unipa virutubisho muhimu. Mara nyingine ujumuishwa kwenye wali mihogo au maharage. Kula mboga kuna nisaidia kuwa na afya mbora mwili imara akili makini na nishati ya kutosha kwa shunguli za kila siku.

Napenda juisi ya matunda yenye ladha safi na asili. Juisi ya mchungwa zabibu au embe hunipa vitamini muhimu na nguvu ya mwili. Mara nyingine hujumuishwa na tunda jingine kwa ladha tofauti. Kunywa juisi kunanipa afya nishati na furaha ndogo kila siku.

Mara nyingi ninacheza na marafiki wangu kwa karibu na ndugu. Tunashirikiana katika mchezo ya ndani na nje, ikiwemo mpira, kadi au mchezo wa mkimfumo. Kucheza pamoja kunaleta furaha urafiki thabiti na kumbukumbu nzuri. Pia hufundisha mshikamano ushirikiano na ustahimilivu katika maisha ya kila siku. Mazungumzo na kucheza pamoja hufanya muda wa bure kuwa wenye maana na burudani kubwa.

Baada ya mchana nikiwa nimekamilisha kazi ya zangu, uwanza kupumzika na kunywa chai au juisi. Mara nyingine uangalia televisheni au kusoma kitabu. Shirehe ndogo nyumbani na familia upendeza. Kabla ya kulala, ujiandaa kwa kuoga na kupumzika. Jioni unipa furaha utulivu na amani ya akili.

Ninapendelea mfumo wa androidi kwa matumizi ya kila siku. Unanipa urahisi wa kubadilisha mipangilio kulingana na mahitaji yangu. Pia una programu nyingi muhimu. Mfumo huu huniruhusu kufanya kazi, kuwasiliana na kujifunza kwa ufanisi. Unanifanya nijisikie uhuru, teki teknolojia na kuenda na maendelea ya kisasa ya mawasiliana.

Ninapenda kucheza na watoto kwa sababu huleta furaha na kweli. Kucheza nao hunikumbusha unyenyekevu na ubunifu wa utoto. Michezo huimarisha uhusiano, hufundisha subira na hujenga mawasiliano mazuri. Pia hunipa nafasi ya kupumzika kiakili baada ya majukumu ya kila siku. Hali hii hunifanya nijisikie huru zaidi.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwazi na usahihi wa taarifa zinazotolewa. Kuwasiliana kwa heshima kunahakikisha kila mfanyakazi anaelewa majukumu yake. Pia ni muhimu kusikiliza wengine kwa makini kutoa maoni kwa heshima na kushirikiana na uwazi ili kufanikisha malengo ya kampuni. Kila mawasiliano bora huongeza ufanisi, motisha na mshikamano wa kikazi.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuwa makini na taarifa ninazo shirikisha. Upunguza kufungua viungo visivyo julikana na kutumia nyuila ngumu. Pia ninatumia programu salama na kuzingatia faraga ya mtandao. Kwa makini na taathari napunguza hatari kulinda taarifa binafsi na kuepuka matatizo yasio ya lazima mtandaoni kila wakati.

Wakati wa mapumziko kazini napendelea kupumzika na kutuliza akili. Mara nyingine husoma hambari au kuangalia simu kwa shughuli fupi. Pia napenda kuzungumza na wenzangu kuhusu mambo yasiyo za kazi. Mapumziko haya hunisaidia kurudisha nguvu kuongeza motisha na kuendelea na kazi kwa ufanisi na furaha.

Jukumu inayopenda zaidi kazini ni ile linalonihusisha umbunifu na kutatua matatizo. Uliwezesha kutumia akili kwa kina, kupanga mikakati na kuboresha michakato ya kazi. Pia linanipa kuridhika kibinafsi ninaposhuhudia matokeo. Jukumu hili hunijenga ustadi nidhamu na furaha kazini kila siku. Kwa hivyo.

Ninapoanza kazi, kwanza hupanga na kuorodhesha majukumu ya siku. Hupitia kazi muhimu kwanza ili kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa ufanisi. Mara nyingine husoma barua pepe na tarifa muhimu. Utaratibu huu hunisaidia kuthibiti muda, kuongeza tija na kufanya kazi kwa amani na mpangilio mzuri.

Napenda kula ugali zaidi kuliko wali katika maisha yangu ya kila siku. Ugali unishibisha vizuri na ulingana na mboga nyingi. Pia unikumbushe nyumbani na familia. Hata hivyo, wali nao naupenda kwa hafla maalum na mabadiliko ya ladha. Tofauti huleta furaha na usawa wa lishe bora.

Kila asubuhi napendelea kunywa chai safi na sukari kidogo. Mara nyingine na limao kidogo. Naanza kwa kuchemsha maji vizuri kisha kuivisha chai. Ninapenda kunywa kwenye jikoni yangu au kwenye balkoni. Bila hiyo napata uchovu na hisia ya ukosefu wa nishati.

Ningependa kuona jamii ikipata maendeleo thabiti katika elimu, afya na ajira ambapo kila mtu ana fursa sawa. Uongozi wa uwazi na ushiri kishwa unasaidia kupunguza umasikini. Hali hii inaleta mshikamano wa kijamii amani na ustawi wa kila mtu kwa usawa mkubwa.

Nimeazaliwa na kukuwa katika mji mdogo wenye barabara zilizo na miti mingi na sehemu za kuchezea watoto. Nilifurahia kucheza na marafiki, kushiriki michezo za kawaida na kuhisi usalama wa kijamii. Mji wangu unavutia kwa amani, jamii lenye mshikamano na historia lake la kipeke. Ningependa kurudi wakati wa likizo.

Ningependa kurudi ujana kwa muda mfupi ili kufurahia nguvu, ndoto na uhuru wa wakati huo. Hata hivyo, sipendi kupoteza hekima niliyopata sasa. Maisha ya sasa yana utulivu, mwelekeo na ufahamu bora wa maamuzi ambayo hunirithisha zaidi kila siku kwa mtazamo chanya uliokomaa kwenye matumaini thabiti.

Kila mwezi, ninaweka malengo kwa kuzingatia kazi muhimu na muda unaopatikana. Naanza kwa kuorodesha kazi zote zinazohitajika. Kisha nitaweka kipaumbele kulingana na umuhimu wake. Malengo yangu ni ya kweli yanayoweza kupimika na huchangia ukuaji wa taaluma yangu kwa ari na nidhamu.

Napendelea kuwasiliana ana kwa ana kwa sababu hunipa nafasi ya kuelewa hisia na lugha ya mwili. Pia natumia simu ya ujumbe pale inapobidi. Mawasiliano ya wazi, heshima na kusikiliza kwa makini hunisaidia kujenga uaminifu, ushirikiano mzuri na mahusiano ya kudumu kazini na katika maisha yangu.

Zoea zuri nililojenga ni kupanga siku yangu mapema kila asubui. Uandika vipaubele, hupanga muda na kutathimini kazi za jana. Hii unisaidia kuwa na nidhamu, kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza tija kazini na kudumisha uwiano mzuri kati ya kazi, familia na mapumziko yangu ya kila siku.

Napenda mkate wa ngano safi ulio na unyevunyevu wa kutosha na ukolezi mzuri. Huwa na ladha laini, sio mwingi chumvi au sukari. Mara nyingine, napenda kujaribu aina za mkate wa kienyeji wenye viungo vya asili. Kuumwa au kuandaa mkate huo kuna nifanya nijisikie furaha na kuridhika kila siku.

Jambu muhimu niliyejifunza nimefundishwa na mzazi wangu ambaye alinionyesha umuhimu wa nidhamu, heshima na kujituma. Mafundisho yake yamenisaidia kufanya maamuzi sahihi, kuthamini wengine na kushirikiana kwa ufanisi. Kila siku ninafanya jitihada kutimiza mafundisho haya maishani mwangu kwa bidii.

Ninashungulikia muda wa mwisho wa kupanga kazi mapema, kugawa kazi ndogo ndogo na kuweka kipaumbele cha haraka zaidi. Hii uniwezesha kukamilisha majukumu bila shinikizo kubwa. Pia huniipa upima maendeleo kila wakati na kubadilisha mbinu inapohitajika ili kuhakikisha mafanikio kwa wakati unaohitajika kwa usahihi.

Nashungulikia muda kazini kwa kupanga ratiba kila siku, kuorodhesha kazi muhimu na kuzipanga kwa kipaumbele. Hii uniwezesha kushughulikia kila jukumu kwa utulivu. Pia, hupima maendeleo kila wakati kuondoa vikwazo haraka na kuhakikisha kila kazi inafanywa kwa wakati bila shinikizo lisilo lazima.

Nahitaji kuimarisha ujuzi wa usimamizi wa mradi na mpangilio wa muda. Hii itaniwezesha kupanga kazi kwa ufanisi zaidi, kushunghulikia changamoto haraka na kufanikisha malengo kwa timu. Pia, ujuzi huu utasaidia kuongeza tija, kuondoa mkanganyiko na kuongeza ubora wa maamuzi kazini kila siku kwa ustadi mkubwa.

Kumbukumbu ya kutisha niliyonayo ni ile nilipokuwa na ajali ndogo ya barabarani nilipokuwa mtoto. Hisia za hofu na kutokuwa na uwezo zilinifanya niwe makini zaidi baadae. Tukio hilo lilinifundisha tahathari, umakini na kuthamini usalama wa maisha kila siku bila kupuuza tahathari yoyote.

Tunda langu la kupendezwa ni embe kwa ladha yake tamu, unyevu-nyevu wake na urahisi wa kula. Huwa napenda kula embe safi na wakati mwingine kuchanganya na vyakula vingine. Zoezi hili linanifanya nijisikie furaha, kuridhika na pia kunipa nguvu na lishe bora kila siku ya kawaida.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kuelewa lengo kuna mahitaji yake kwa makini. Kisha ninaandaa mpango wa hatua kwa hatua, kugawa majukumu na kuzingatia muda unaopatikana. Hii huniwezesha kushughulikia changamoto mapema, kushirikisha timu vizuri na kuhakikisha mradi unakamilika kwa ubora na ufanisi mkubwa.

Wakati wa likizo ni najistawisha kwa kupanga shunguli za kupumzika na burudani, pamoja na kutunza maitaji ya familia. Hii ni pamoja na kupanga safari ndogo, kusoma vitabu au kufanya mazoezi ya mwili. Njia hii unisaidia kupunguza msongo wa kazi, kuimarisha afya ya akili na kurudisha nguvu za mwili na moyo kwa furaha.

Asubuhi napendelea kunywa chai ya kawaida yenye sukari kidogo na limao mara nyingine. Pia mara chache hupendelea kahawa yenye ladha laini na harufu nzuri. Kinywaji hiki hunipa nguvu, hunifanya nikaamke kwa hari na kunisaidia kuanza siku kwa umakini, furaha na mtanzamo chanya wa kazi na maisha yangu yote.

Napiga picha mara chache kwa kawaida hasa wakati wa tukio maalum au mandhari nzuri. Ninapenda kurekodi kumbukumbu za familia marafiki au mandhari ya asili. Zoezi hili hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu za furaha, kuona maendeleo za maisha na kunipa msukumo wa ubunifu na furaha kila siku kwa mtazamo wa kweli.

Ninapenda majira ya vuli kwa sababu anga huwa safi upepo mwanana na mvua mdogo. Hii inafanya mazingira kuwa tulivu na yenye raha. Ninapenda kutembea kusoma vitabu na kushirikiana na familia. Hali ya hewa hunipa hisia za utulivu, furaha na mskumo wa kufanya shughuli za kila siku.

Ningependa kutembelea tocho Japani kwa sababu mji huo unachanganya utamaduni wa zamani na maendaleo ya kisasa. Napenda kuona miundo ya kisasa, bustani za kiasili na kushiriki utamaduni ya eneo ilo. Ziara hii itanipa uzoefu mpya, furaha na kumbukumbu za kipeke za maisha yangu ya kusafiri duniani.

Ndiyo, napenda chakula kitamu kwa sababu hunipa furaha na kuridhika. Kufurahia ladha zilizosawazika, viungo vya asili na maandalizi mazuri. Chakula kitamu hunikutanisha na watu, hunifanya nijisikie kuthaminiwa. Na huniongezea amasa ya kufurahia maisha ya kila siku na afya bora na kumbukumbu nzuri za pamoja duniani.

Natumia simu yangu kwa wastani wa saa mbili adi tatu kila siku. Natumia zaidi programu za mawasiliano habari na mbenki. Simu yangu ya kwanza ilikuwa raisi sana. Simu unisaidia kupanga kazi, kuwasiliano na kujifunza. Napenda kuizima jioni ili kupumzika na kulinda afya yangu ya akili.

Napedelea hali ya baridi kwa sababu hunipa utulivu wa mwili na akili. Baridi unifanya nifanya kazi kwa umakini zaidi. Pia huniruhusu kuvaa vizuri na kupumzika. Joto kali hunichosha haraka na kupunguza tija yangu ya kila siku. Kazini bila msongo wa mawazo na ratiba zangu bora.

Ninapenda kupanda milima kwa sababu unipa utulivu wa kiakili na changamoto ya kimwili. Kupanda unisaidia kujitambua, kufuraiya mandhari ya asili na kujifunza uvumilivu. Hata hivyo na akikisha ninajiandaa vizuri kuheshimu mazigira na kuchangua milima salama kulingana na uwezo wangu na afya mbora kwa maisha yangu ya kila siku.

Nimahimiza ushirikiano katika timu kwa kusikiliza maoni ya kila mtu kuweka malengo ya pamoja wazi na kugawa majukumu kwa haki. Nahakikisha mawasiliano ni ya wazi nayaheshimu tofauti natoa mrejesho chanya na kujengea mazigira ya kuaminiana na chochea uwajibikaji na mafanikio ya pamoja katika kazi za pamoja.

Ninapenda mvua kwa sababu huniletea utulivu wa kiakili na ari ya baraka. Sauti ya matone hunifanya nitafakari kupumzika na kujisikia karibu na asili. Mvua pia huimarisha mazingira, huleta uzima mashambani na hunikumbusha umuhimu wa subira katika maisha ya kila siku. Ninaloishi kwa matumaini makubwa zaidi.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chei lenye unga mdogo wa mdalasini. Na kinywa kila asubui na wakati wa jioni baada ya kazi. Nili jifunza kutoka kwa mama yangu jinsi ya kuandaa chai hii. Baada ya kunywa nahisi utulivu, nguvu na furaha kidogo ya kia kili.

Usiku kabla ya kulala napanga ratiba yangu ya kesho, kusoma kidogo kitabu au makala ya kufurahisha na kuandaa vitu vya kutumia asubuhi. Pia napumzika kidogo, kufikiria mambo mazuri yaliyotokea siku na kuhakikisha chumba changu kiko safi na kimetulia kwa usingizi bora.

Somo la sayansi ninalopenda ni fizikia kwa sababu inanifundisha jinsi dunia inavyofanya kazi kwa undani. Napenda kuelewa nguvu mwendo na nadharia za asili. Somo hili linachangia kufikiria kwa akili, kutatua matatizo na kuimarisha uelewa wangu wa maisha ya kila siku kwa uhakika mkubwa.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku iliopikwa vizuri venye viungo vidogo vinavyo ongeza ladha. Napenda kuikula pamoja na wali au mboga. Nyama hii hunipa nguvu, furaha na kuridhika. Pia ni rahisi kutengeneza nyumbani na hunifanya nijiskie karibu na familia yangu wakati wa chakula cha pamoja.

Ninapenda kununua vitu kwenye masoko makubwa au maduka ya karibu ambapo bidhaa ni safi na za bei nafuu. Napenda kuhisi mazingira ya kununua, kuchangua bidhaa na kwa makini na kupata kile ninachohitaji haraka. Pia napenda kujifunza bei na ubora wa bidhaa kabla ya kufanya manunuzi yoyote ya kawaida.

Ninapenda kuendesha baiskeli kwa sababu unipa mazoezi, mazuri na utulivu wa akili. Huwa ninaendesha asubui au jioni nikifurahia upepo na mandhari. Kuendesha baiskeli unisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha afya na kunifanya nijisikie huru zaidi katika maisha yangu ya kila siku bila kuarakisha mambo ovyo.

Napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu hunipa furaha, mazoezi na mshikamano. Huwa nacheza na marafiki wakati wa mapumziko. Mchezo huu hunifundisha nidhamu, ushirikiano, uvumilivu na kupanga mikakati. Baada ya kucheza nahisi nguvu, furaha na utulivu wa akili kila siku ninapopata nafasi ya kujifunza zaidi.

Napenda umbwa zaidi kwa sababu ni waaminifu na walinzi wazuri. Umbwa unipa isia ya usalama na urafiki wakaribu. Napenda jinsi wanavyocheza na kuelewa isia za binadamu. Kuwa na umbwa unifundisha uwajibikaji upendo na subira katika maisha ya kila siku. Yangu kwa uthabidi mkubwa zaidi.

Ninapenda maua kwa sababu uniletea furaha utulivu wa moyo na uzuri wa asili. Maua unifanya nijisikie matumaini na upendo. Napenda kuyaona bustanini na ndani ya nyumba. Arufu na rangi zake unikumbusha umuimu wa kutunza mazingira na kuthamini vitu vidogo vinavyoleta amani katika maisha yangu ya kila siku.

Zawadi nzuri zaidi niliyopewa ni kitabu cha hadithi na za kihistoria, kutoka kwa rafiki wa karibu. Nilifurahia sana kwa sababu kilionyesha kufikiria kwangu. Kitabu hiki kilinifundisha mambo mapya, kuniachia kumbukumbu nzuri na kunifanya nijisikie kuthamini urafiki na upendo wa wale walionipa zawadi kwa moyo wa kweli.

Ninapenda kuenda pwani kwa sababu huniletea utulivu wa moyo na furaha ya ndani. Nikiwa hapo hufurahiya upepo wa bahari, sauti ya mawimbi na mandhari pana. Kutembea ufukweni hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kutafakari maisha. Hnifanya nijisikie uhuru mwenye matumaini na mwenye shukrani kila wakati.

Ninapenda kuvaa kofia kwa sababu unilinda dhidi ya jua na kunipa mtindo mzuri. Kofia unifanya nijisikie nipo nathifu na kujiamini. Huwa naivaa nikitoka inje au kusafiri. Pia unikumbusha umuimu wa kujilinda kiafya na kujali mwonekano wangu katika maisha yangu ya kila siku zote.

Ninapenda kucheza michezo zaidi kuliko kutazama kwa sababu kunanipa mazoezi na furaha ya moja kwa moja. Kucheza hunifanya nijisikie hai, kushirikiana na wengine na kupunguza msongo wa mawazo. Hata hivyo, hutanzama michezo mikubwa kwa kujifunza mbinu, kufurahia ushindano na kuunga mkono timu ninazozipenda.

Napanga kazi zangu kwa kuorodhesha majukumu yote, kueka vipaumbele kulingano na umuimu na muda na kugawa vipindi vya kutekeleza kila kazi. Pia nakikisha napumzika kidogo kati ya kazi na ninafuatilia maendeleo. Hii usaidia kuongeza ufanisi, kuondoa mkanganyiko na kufanikisha malengo yangu kwa usahihi.

Ndiyo, napiga kura kila mara ninapopata nafasi kwa sababu ni haki na wajibu muhimu wa kila raia. Kupiga kura kuna ni husisha na maendeleo ya jamii na taifa. Hii husaidia kushirikiana katika maamuzi ya pamoja kuleta mabadiliko chanya na kuhakikisha sauti yangu inaheshimiwa katika maswala ya kijamii na kisiasa kwa usahihi.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege mara kadhaa kwa ajili ya likizo na shughuli za kazi. Safari hizi hunipa nafasi ya kuona mandhari ya anga, kufurahia haraka ya muda na kujifunza tamaduni tofauti. Hii husaidia kupanua mtazamo wangu, kuongeza uzoefu na kuimarisha mipango yangu ya maisha kwa furaha.

Filamu ninayoipenda zaidi ni ya tamthilia kwa sababu huonyesha maisha halisi na hisia za binadamu. Niliona kwa mara ya kwanza nikiwa na rafiki aliyenishauri. Filamu hii hunigusa moyo, unifundisha mamuzi ya busara na ningependa kuiangalia tena kwa makini zaidi siku zijazo.

Ninawainisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda kwa makini, kueka vipa umbele na kushirikisha familia katika ratiba zangu. Na pumzika baada ya kazi kuhakikisha muda wa burudani na kutochukua kazi za ziada bila mpangilio. Hii husaidia kudumisha usawa, afya ya akili na furaha katika maisha yangu ya kila siku.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni cha andizi ya maisha ya kawaida zenye mafunzo ya kijamii na maadili. Ninapenda kwa sababu kina nifundisha subira, utu na kushirikiana na wengine. Mweshimiwa muusika ninayempenda ni shujaa mwenye mwodha wa uruma. Rafiki yangu ndiye aliye nishauri. Ngependa kusoma kitabu kingine cha muandishi uyu siku zijazo.

Muziki ninaloupenda zaidi ni wa bongo kwa sababu unaimba hadithi za maisha na hisia halisi. Mwimbaji ninayempenda zaidi ni diamond platinumz. Ninampenda kusikiliza asubuhi au jioni baada ya kazi. Muziki huu hunifanya nijisikie furaha, utulivu na moyo wa amani. Huku nikithamini ujumbe wake na mapenzi ya kila siku.

Wakati wa jua kali, napenda kukaa kwenye kivuli au ndani ya nyumba ili kulinda mwili. Napenda kunywa maji au kinywaji cha baridi na kuepuka shughuli zinazo chosha mwili. Hii husaidia kuondoa uchovu, kuzuia joto kupita kiasi na kunifanya nijisikie salama, utulivu na huru katika maisha yangu ya kila siku bila hatari yoyote.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uaminifu, busara na uwezo wa kusikiliza wengine kwa makini. Kiongozi lazima awe wa uajibikaji, uthabiti na motisha ya kuhamasisha timu. Pia anapaswa kuwa mkarimu, mwenye heshima na mwenye uwezo wa kutatua changamoto kwa haki ili kufanikisha malengo kwa usawa na mafanikio endelevu.

Ninapenda kula popcorn kwa sababu ni vitafunwa vyepesi vinavyo nipa furaha. Hua ninakula wakati wa kupumzika au kutazama filamu nyumbani. Lata dhake unimburudisha, unipa utulivu wa akili na unifanya nijisikie nimeridhika bila kushiba kupita kiasi katika muda wa burudani kwa kawaida unaonifaa sana kila siku zangu.

Kwa kawaida, nina lala takribani masaa saba hadi nane kila usiku ili mwili na akili zipomzige kikamilifu. Usingizi huu hunisaidia kuwa na nishati kuangaza utambuzi wa akili na kudumisha afya ya mwili. Pia huniruhusu kuwa na makini, kuondoa uchovu na kufanikisha shughuli za kila siku kwa utulivu, usaihihi na furaha ya ndani.

Jambo la dini muhimu kwangu ni imani na maadili yanayo niongoza kufanya mema na kushirikiana vizuri na wengine. Ninaakikisha kushiriki ibada, kusali na kutafakari. Hii unisaidia kudumisha utulivu wa moyo, eshima kwa wengine na kuelewa maisha kwa busara, matumaini na shukurani katika kila siku ninavyoishi.

Hapana sina ndege wa kufungwa nyumbani kwa sasa. Lakini napenda wanyama wa haina ii kwa sababu ni marafiki wema. Wanafuraisha na kuleta furaha ndani ya nyumba. Na mara nyingine hupunguza msongo wa mawazo kwa tabia zao zisizo na atia.

Ninapenda sanaa ya kuchora na uchoraji wa rangi kwa sababu hunisaidia kuelezea hisia mawazo na mitazamo ya maisha. Sanaa hii hunipo utulivu wa akili, hunichochea ubunifu na hunifanya nitafakari kwa kina kuhusu ulimwengu. Unaonizunguka kila siku kwa mtazamo mpya, unaojenga maadili na matumaini binafsi yangu.

Ninapotumia muda wangu wa bure, hupenda kusoma vitabu, kusikiliza muziki na kutafakari maisha. Pia hupata muda wa kupumzika, kufanya mazoezi mepesi na kuzungumza na watu wa karibu. Jambo linalonisaidia kujifunza, kupunguza mawazo na kudumisha ustawi wa kiakili na kihisia katika maisha yangu ya kila siku.

Ninapowakaribisha wafanyikazi wapya, huwa nawapa salamu za dhati, kuonyesha furaha ya kuwakutana na kuwapa maelezo ya msingi kuhusu mazingira ya kazi. Pia huwa nazungumza nao kwa uvumilivu kushirikiana na kuwatia moyo kuelewa taratibu maadili na matarajio ya timu ili wahisi ujumuisho na ushirikiano.

Ninapenda hali ya hewa lenye joto la wastani, jua la asubuhi na upepo mdogo unoarudisha utulivu. Hali hii hunifanya nijisikie vizuri, kunitia nguvu za kufanya shughuli za kila siku na kuniruhusu kufurahiya mazingira bila msongo au usumbufu wa akili.

Kupunguza matumizi ya plastiki, ninatumia mifuko ya kitambaa au vyombo vinavyoweza kutumika tena. Pia hujaribu kununua bidhaa zisizo na plastiki, huchangia uchangiaji wa taka na kupendelea maji au vinywaji vilivyo kwenye chupa za chuma. Jambo linalosaidia kulinda mazingira na kupunguza uchafuzi wa dunia.

Ndio nimewahi kushiriki mashindano kadhaa ya elimu na michezo wakati wa shule na jamii. Mashindano haya yalinifunza nidhamu kazi ya pamoja na ushindani mzuri. Pia yalinisaidia kuboresha ujuzi wangu, kuongeza kujiamini na kuthamini juhudi na mafanikio ya wengine kwaheshima.

Ninapendelea chakula chenye ladha ya mchanganyiko wa viungo na viambato vya asili, kinacho changia hisia ya utamu na chumvi kwa wakati mmoja. Ladha hii hunifanya nijisikie kuridhika, kunikumbusha milo ya familia na kunitia shauku ya kujaribu mapishi mapya ya kufurahia chakula kila siku.

Napenda upepo wa kawaida kuliko kiyoyozi kwa sababu unipa ewa safi na utulivu wa asili. Upepo unifanya nijisikie huru, unikumbusha mazingira ya nje na unisaidia kupumzika bila kelele au baridi kali, jambo linaloboresha afya na ali ya isia kila siku kwa maisha yangu ya baadaye.

Ninapenda kuandika kuliko kuongea kwa sababu uandishi hunipa muda wa kufikiria kwa kina na kupanga mawazo. Kupitia kuandika naweza kueleza hisia, hoja na uzoefu kwa utulivu, usahihi na uwazi zaidi bila presha ya papo kwa papo jambo linaloniridhisha binafsi katika maisha yangu ya kila siku.